Napenda kujaribu teknolojia mpya kama vile AI, Kwa kujifunza mambo mengi. Pia kujaribu jaribu na kuona kwa kwamba kuna tafauti gani ya teknolojia mpya na ambayo imekua kwa wakati ambao umepita. Naam napenda kujaribu teknolojia mpya kama vile AI.

Rangi naipenda zaidi ni ya manjano rangi hii huwa inanikumbusha team ya chelsea pia kitu ninachokimiliki cha rangi hii ni jersey ya chelsea na pia shuka kutandika kitanda ni ya rangi ya manjano huwa rangi hii huwa naiona mara mingi zaidi wakati anga haina mawingu yoyote.